Je dirishani kwangu mimi nikiangalia hapa naona miti, naona miti wa mapera, lakini pia naona wa migomba hapo nje na mara nyingi huwa nikiangalia dirishani mchana panakuwa pazuri sana ila kukukiwa usiku hapana kwanza inabidi kwanza niifunge pazia kwa sababu hile unajua usiku ukiwa unangalia nje. Taa imewashwa ndani watu nje wanaeza wakakuona huku ndani kwa hivyo mara nyingi kuangalia dirishani usiku siyo. Hila mchama naangalia asubuhi naangalia hivo.

Kupika spendi kupika sana kwa sababu kwetu kuzisi kwa jamii yetu ya kimasai wanaume hizo sio kazi zetu kazi zetu ni kuchunga. Iwa lakini kupika na najitahidi kupika pika kidogo ila vya kula ambavo sio vile ambavo vina yaani vina ukumu sana. Upina chukua mchakatu mrefu wapana vile kama ugali unasonga tu wali ambao natia tu mafuta maji hivyo napenda hizo za haraka haraka.

Jembo la kidini ambalo naripenda sana ni ibada, lakini pia kipengere cha kusifu na neno. Jue neno ndio linakuimarisha na ndio msingi wa dini. Bila neno inakuwa hauko kwenye msingi wa kidini. Kwa hiyo kitu cha muhimu zaidi ni neno na ibada na kusifu pia ni sehemu pia muhimu katika dini.

Kinyo hii nacho kipenda mara nyingi asubui nikiamka tu kitu cha kwanza ni kunywa maji. Maji wa sabu ndio naisi mwili kama ulafungu kuka yu kika usikule na kwa kama vile kuna nini ufyonzaji wa maji mengi mwilini ukinywa asubui. Unaisi kabisa inapita tumbo nikuwa maji ndio cha kwanza. Mbali na maji labda mara chache sana soda lakini maji ndio kitu cha kwanza iwe asubuhi mchana jioni mda wowote.

Ndio, nishawahi kununua tiketi ya tukio. Nakumbuka nilikuwa chuo mwaka wangu wa kwanza. Kulikuwa na tukio la wanasema nightclub, ilikuwa inafanyika Morogoro, sasa. Nilikuwa kiongozi wa darasa kwa hio wakawa wamenipa mimi niwauzie watu baadae. Ikawa imebaki moja ikabidi tu ninue nikasema ngoja na mimi nikaende kuona wanafanyanga nini huko night club. Niliyokutana nayo ni hatari si tamani kabisa niyashuhudie tena, maana. Mimi nimezoea mambo ya kanisani na nimekwenda huko kukutana mambo ya dunia.

Maranyingi mimi huwa napenda kutembea maeneo labda ya mjini mjini, nishangae shangae kidogo, magorofa, nyumba na nini, napendelea sana lakini muda mwingi sana nimekuwa natembeya maporini porini huko, unafanya kazi huko porini, unakutana na wanyama, unakutana na vitu mbali mbali lakini ndio maisha tusha ya kubali yani.

Kitu kipi ambacho ninapenda kujifunza ni jifunze masuala enu ya ya inamanisha. Kwa saabu, hi dunia sasaivi ndio mnatupelega kasi we, mnatupeleka mbali sana. Kwa mfano kama ya kila kitu uskuizi unakuta ya ya. Yani kinacho fanyika na binadamu ya ya hamesha ameshatoa copy yake kwa hiyo. Kitu ambacho ntamani ni kijifunze zaidi ni jue ya ya vizuri sana.

Mara nyingi asubui huwa ninakula chapati. Najua huku kwetu, chapati ndo mpango mzima. Unakula zako chapati, chapati zako mbili au tatu. Ukimaliza, umeshiba visuri, unaeza ukapiga pasi nyofe yani. Unaomda wa kula labda chakula cha jioni cha mchana. Unasogeza mbele, unaeza ukala milo miwili kuwa siku. Ukila chapati za nguvu asubui, ndivo hivo.

Kila ninapo amka asubuhi huwa mara nyingi napenda ni kisha sali ni kimaliza tukusali nashuka kitandani. Nashuka kitandani naenda na kunywa maji ili kuweka mwili sawa lakini pia ya lemaji ambayo mefofyonzwa sana usiku niyarudishe. Kuwa nikishamaliza hapo naeza nikaanza ratibazangu za kawaidaza asubuhi au wakati mwingine naeza nikawa nafanya mazoezi. Wakati mwingine naeza nikaamka nikaingia mitandaoni nikaangalia kilichopo hivu.

Nimewai kulima. Tena sio mara moja sana tu mpaka sahivi huwa nalimaga. Nishawai kulima kwa kutumia madume. Kuna ile pilau wanaita, madume wanalivuta pilau wanaliita. Madume wanavuta jembe halafu unakuwa unashikilia. Unalima shamba. Nimetumia jembe pia la mkono kulima. Hivo nimetumia pia tractor kulima. Lakini pia nimeshawahi kulima kwa jinsi green house. Kwa hiyo, ni mzoefu kidogo kwenye maswala ya kilimo.

Nguo ninazo penda kuzivaa mara nyingi napenda kuvaa t-shirt. Na ukingireza wanaita ni casual yaani uvaaji ule wa kimichezo flani hivi t-shirt unavaa na jeans yako na raba hivo. Lakini kwa tamaduni zetu pia huwa tunavaa maasai shuka. Zile nguo za kimaasai. Zile ni nzuri we asikuambie mtu. Ukitaka siku moja, ukijia huku maeneo ya kwetu town huu, pitapita tu huko utaona jinsi gani, mavazi yale yalivyo mazuri sana.

Na napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu mara nyingi huwa nikiwa nyumbani nafanya kazi nyingi sana na mara nyingi huwa sichoki na hata sasa hivi huwa ninafanyaga tu kazi nyumbani. Huwa naamka, nafanya kazi hapo hapo. Maisha yanaenda vizuri kwa sababu sabu kazi za nyumbani pia huna ile kujaniwayo ofisi. Unaamka tu sahii, unafanya kazi au labda unaona muda wangu leo nahisi kama siko vizuri, unaeza ukapumzika. Usiku wa manane ukaamuka na ukafanya kazi.

Mwaka mpia kwa sikuizi, nimekuwa na pokea ato, na ninamwomba mungu kwamba, kipindichi ambacho, nina kingia kiwe kizuri na nisaidia kwenye malengo yangu, lakini pia kwa kuenda kanisani. Wakati mwingine saa nyingine mala moja moja inaize ikawa imenikuta nimelala ila zamani tulivyokuwa watoto tulikuwa tuna ile kushangilia mnapita mitani huo siku kabla huo mnaimba nyimbo nyingi mnaandamana mnawasha mnawasha mataa huku barabarani huku wakati kuna giza mnaimba tu mwaka mpya kwa hiyo ndo hivo.

Ni nacho kipendeya mtaa wangu mara nyingi ni kwamba umekuwa umetulia, hakuna mwingiliano wa watu kwa hiyo ukiwa una kazi yako ambaye ina hitaji sana akili yako iwe imetulia, haina mwingiliano wa sauti na watu wengi, ni sehemu nzuri sana lakini pia kuna upepo mzuri mzuri ila pia ni nacho kipenda iko karibu na stendi kiasi kwamba ni kiwa nahitaji kusafiri, ninaweza nikawai gari kwa haraka zaidi au nikasikiya gari limekuja na nikaliwai mapema.

Tukio la muhimu zaidi katika maisha yangu mimi ni kipindi ambacho nilikuwa nabarikiwa nakumbuka ndio tukio ambalo nishawai kulisheherekea na ninalikumbuka kwa sababu kwanza nilipiwa kitu ambacho mpaka leo ndio zawadi ambaye naona. Ndio kitu ambacho cha muhimu zaidi ni licho kipata na ilio nigusa mimi kuona chukulia iyo kama ni tukio muhimu. Lakini pia ni kwa sababu ni sehemu ambaye imenikuza mimi kiimani ni kawa mkristo naeza ni kashiriki meza ya bwana. Ni kaenda ni katakasika dhambi zangu mbele ya madhabahu ya mungu. Na tunaita sisi kwa wakristo ni kipindi ambacho umetolewa kukua mtoto unakuwa sasa mtu mzima.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu waimbaji sana sana ambao ndo nafanya nao kazi kwa karibu sana ya kuchukua video zao. Kwa mara nyingi nikiwa tunaenda labda kama ni tukio wanazindua nyimbo zao au kuna sheree labda. Ndiyo mara nyingi kabla tukio alijiaanza. Mara nyingi huwa ninapenda kucheza nao nao wananiangalia. Kwasabu wanaonanga kwamba mtu wanaichukua video hajui kucheza. Kwa hiyo wakiona wananza kustajabu. Kumbe unajua kiasi ichi kwa hivyo, hivyo inakuwa mimi nafura, inakuwa na nafura zaidi, inapokuwa na nacheza nao.

Tunda ambalo ninalipenda sana ni parachichi. Parachichi ni tunda ambalo nalipenda sana. Kwa sababu kwanza ninapenda ile nimepika wali halafu ukipika wali unapata parachichi lako limeiva nachukua tu wali nisiweke chochote naweka parachichi na nakifanya kama nasonga kama ugali inakuwa tamu kwa hiyo ndo nikanzanga kupenda parachichi hapo japokuwa pia napenda kama papai napenda ndizi ila sio sana yani la zaidi ya yote ni parachichi.

Kumbukumbu ya kutisha ambaye huwa ninayo ni ya kuhudhuria mazishi ya baba yangu na babu yangu. Ni vitu ambavyo viliacha taswira kwenye akili yangu mpaka ukubwani hivi napenda na nashindwa saa hivi au. Siwezi kuangalia mtu tu aliyefariki nikampea zile heshima za mwisho kwa sababu kila nikifanya hivyo. Nahisi kama picha ya baba yangu inakuja na mimi ndiyo nilikuwa ninabeba msalaba wake kwa hivyo nilikuwa karibu pale iliniathiri kwa kiwango na sasa nikaa muda baadaye nikajua kwamba hii itakuwa imeisha sasa ilivyotokea niliohudhuria misiba mingine we lakini baadaye nikaona ngoja siwezi kwenda kuangalia kwa hiyo yote nilikuwa siangali ila ilivyotokea ya babu nikajua kwamba ile hofu ile ikawa imenishia na weza nikaangalia. Nilivyoenda kuangalia zile taswira, zile picha zikaanza kunijia na za babu nazo zikajengeka. Ikawa kila nikienda msibani nakutana na hizo taswira hivyo. Zimeniathiri sana kwa hivyo ni tukio la kuhudhuria mazishi ya baba ndiyo. Yani kitu cha kutisha ambayo nishawahi kukuta nayo sipendi sana kumbukia.

Wakati wa furaha mara nyingi huwa, ninapenda labda nimuambie rafiki yangu wa kike, nimwelekeze kwamba kuna hichi na hichi nahisi, furaha yangu inakua imekamilika, lakini pia wakati mwingine nina imba, ninacheza, si unajua ile furaha inaacha tabasamu, wanasema tabasamu la moyo, ko nikiwa hivo, wakati mwingine najikuta ninacheza, wakati mwingine najikuta, tabasamu tu kwa kila mtu ambaye naongea nae hivo kwahiyo, lakini sio mtu wa kwenda eti kwa vile nimefurahi ninywe pombe au nifanyeje hapana. Sio mtu wa yu.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa China Hong Kong na sababu kubwa ni kwamba teknolojia nyingi zimefumbu liwa huku lakini pia naona mimi vitu ambavyo vingi tunavitumia kila kimoje imetengenezwa China imetengenezwa China imetengenezwa China kwa sasa kipindi nikiwa mdogo nikawaga kwani China yenyewe kukoje kama nchi kwa hiyo badae nilipo kuwa nikajua mji mkuu wa China ni Hong Kong kwa hiyo nikajua kama ndo mji mkuu inamaanisha ndo kitovu cha vitu vingi sana ambavyo vinatokea China. Kwa hivyo ningetamani sana kuenda huko nikaone uvumbuzu wa hivi vitu vinafanyikaje.

Ndiyo, nimeshawai kufuga mnyama na bado naendelea kufuga. Nishawai kuwa mfugaji wa kuku. Nimefuga kuku wengi, zaidi ya kuku sitini kwa kipindi fulani nilivomaliza degree yangu ya kwanza baadae. Nikawa nimepata kazi sehemu, nikawaachia mama, lakini tokana na kuwa mdogo, tushawai kuwa tunafuga mbuzi, ng'ombe, kondoo, punda, sungura, nishawai pia kuwafuga. Na dio, ndio wanyama ambao, karibuni sana nimewafuga ila, bata pia nishawai kufuga nguruwe, kwa sababu nimesoma sehemu ambapo ilikuwa inatakiwa tuwaudumia nguruwe. Kwa io nimekaa kama mtu ambaye ndio anafuga nguruwe na ao bata kwa sasabu ninawapa chakula nawaangalia, unawaudumia kwa chochote ambacho kinahitajika kwa ajili yao.

Mahusiano na wafanya kazi wangu wengine mara nyingi ni kwa kushirikiana labda kama kuna kazi ya. "Fulani nawe njoo ufanye hii," akisha fanya, mara nyingi naepuka sana nisiwe yule mtu kama hata mtu kuna kitu hakijafanyika vizuri na jaribu kuongea ile lugha ya upole. Lakini pia kuwa na mahusiano yaliyo nje hu unamfatilia mtu kia. Siku yako ilikuwaje? Hivi na hivi nyumbani, wanafanya nini? Kunaendeleaje hali yako hivyo kwivo, ukiwa unaongea na mtu. Hata vitu ambavo haviusiani na kazi mnajenga uhusiano mnajikuta kwamba mmekua kama ndugu mmeshikana. Kwa hivyo uhusiano maranyingi injenga kwamba na nikiongea na mtu, si mpaka tu nijambo la kikazi ndio li nifanye ni ongee apana. Hata mambo ambayo siyo kikazi kama tukipata tu mda akipita fulani mbona naona hivi pamekaaje labda? Mbona kama unamawazo sana. Shida ni nini? Akisema maisha tu nikisha ona kama kuna kitu kina msibuila. Hajawa tayari kuongea, mara nyingi nachukua muda wangu. Unaanza kumpeleleza taratibu na ntakuambia tu baadaye mwishoni.

Mimi mara nyingi ninachopenda huwa kukinunua, tuseme kama nikienda sokoni labda kitu ambacho huwa sikiachi, nikishafika tu sokoni, cha kwanza nitakacho kuwa nimekinunua, nitanunua ndizi, nitanunua parachichi, lakini hasa changamoto moja ni parachichi ni ya msimu kukuwa huwa wakati mwingine inakuwa ni ngumu kuzipata. Tukijia kama ni upande wa nguo mara nyingi napenda kununua suruali na t-shirt kama tuseme ni viatu, napenda kununua viatu ambavyo havina kisigino cha juu kinaniumizaga wakati mwingine. Naepuka nanunua kama hizi viatu vilivo funguka ambavo hazijafungwa kwa mbele. Kama visendo wanazitaa ndala kwa wakati mwingine zinavoitwa. Kwa hivyo ndo mtu ambavo napenda kununua ukijaribu kupangilia kutoka sekta moja kuenda nyingini.

Mchezo ya olimpiki ambayo maranyingi hua ninapenda ni mchezo wa riaza, mchezo ambayo nimejikuta, nimekuwa na upenda. Na hii yote ni kwa sababu wametokea watu mbali mbali ambao wamekua kama vio kwa mkwamba mbona uyu mtu alikuwa hivi na akaweza kama uyu kiprichaa getu wa Kenya ni majirani zetu. Kwa hiyo nikawa nafuati lako, nikawa ga na jua labda olimpiki ni michezo ya riaza. Tu kumbe inahusisha michezo mingi, lakini ambaye nilitokewa kuwa na vutiwa nayo naninaelewa mtu angalau akisema kwa haraka ni hiyo ya riadha za kumbia beyond F na FUPI. Huo ni mchezo ambao nimeukumuka lakini Kipro Choget na huyu mkimbiaji wa Tanzania sambu ni watu ambao ni na wapenda.

Nikiwa na marafiki zangu, mara nyingi huwa napenda, tupige stori, kwamba kuna hivi, maisha yakawa hivi, hivo kwa sababu mimi ni mtu ambaye, si muongeaji sana, ila nikikutana na mtu nishazoeana naye huwa mara nyingi, tunapigia story ya maisha, kipi kilendaje, kilendaje hivyo. Baada ya hapo sinaga mambo mengi kwamba sasa tufanye lile tufanye lile au tutoke au tukatembee sijui kwenye klabu au kutembee, hapana mimi ni mtu ambaye sina hekaheka nyingi.

Hapa na mimi, maji ya moto, binafsi sipendelei kuogea, na hii ni kwa sababu kwanza inaaminika kwamba kuwa wanaume maji ya moto yanakuwa na madhara, sio mazuri, lakini hiyo sijawai kuthibitisha ila nilichokithibitisha ni kwamba nikiogea maji ya moto, cha kwanza nikisha toka bafuni, baada ya muda kidogo nakuwa nahisi baridi sana. Kwa hiyo sasa ni bora nioge maji ya baridi ambayo yatafanya mwili uendane na mazingira ili ni napotoka mwili unatengeneza sasa joto wenyewe. Lakini pia maji ya moto mara nyingi ukiogea kama ulikuwa umechoka kama vile haitoi uchovu vizuri. Hilo ukiogea maji ya baridi yaani kama hukua mpya vile inakuondua kwa sababu inapita kabisa inaenda kufungua vitu ndani ya mwili.

Masaa ya kulala kwa kweli haitabiriki kwasababu mda wangu wa kulala huwa hauko sana kwamba mda fulani unapofika ni lale mda fulani unapofika niamke kwa mfano siku ambayo na hisi kama nataka niwai kulala utakuta na lala saa nne kwanzia saa nene kwenda mbele mpaka saa nane hata kuna wakati mwingine siku kabisa inapita mpaka hasubuhi sija lala. Lakini kesho yake unakuta, taafanya talala mchana labda na achanga mutu moja ya usingizi wangu wa mchana ni kwamba kikitokea tu kitu wa umtu atakaongea tu ni nakuwa ni nashtuka kuona kuta, nimeamka amka uvyo na hata usiku hivo hivo, japokuwa ngalau siku mawna naeza nikapata usingizi mzito kidogo. Ila kwa mazingira ya kawaida tuwa ya mtu akija, wakibamiza kitu, wakipiga kelele, nina kurupuka kwa hiyo, mda wakulala na kuwa nakatiza katiza kuyo. Sina uhakigmka kwamba jina lala masaa mangapi kwa nini kwa uhalisiya kwa ufasaha zaidi.

Eneo mimi nilalo ishi ni nyuma kidogo tu ya standi. Ni nacho kipendea standi ya mabasi na manisha. Magari makubwa haya. Na nacho kipendea ni semu ambapo pakupa na utulivu. Lakini pia hakuna mwingiliano wa watu mwingi kwa hapa ametulia sana na hapa maranyingi pia kuna mazingira ambayo yanarusu upepo kuingia sana na usalama ni mkubwa kwa sababu hakuna watu wanaokuja kwa sababu imezingirwa wa na fance michongoma imewekwa upande mmoja upande mmoja ukajengwa na tofali alafu kuna geti sasa kwa hiyo mpaka mtu aje aingie huko ndani ni lazima au amepitia gatini au labda ametoboa michongoma kuingia kwa hiyo ni sehemu nzuri ambapo si kwa njia nimepahamia sijawahingi kuhama mpaka na leo nipogo tu nainaonekana kama sina mpango wa karibuni karibuni wakuhama bado nipo nipo sana.

Mara nyingi mchana huwa ni nakula wali. Na ni kwa sababu kama ni mgahawani nanikienda ni nakutana na wali. Ni kipika mwenyewe napenda nile wali kwa sababu ndio rahisi kupika kwa hiyo. Wali ni unayeka tu maji, ukisha weka maji, unayeka mafuta. Na chumvi yako unasubiri maji ya tokote, unaendelea kuchambuwa mchele, baada ya kumaliza. Unaeka maji ya kitokoto, unaeka wali wako, ukisha weka wali wako. Una subiri maji ya kauke ya kisha kauka ndo chakula chako kimeiva kwa hiyo. Chakula ambacho nakuwa nakula sana kwa sababu utengenezaji wake niwaharaka. Lakini pia kwa huku kwetu vyakula ambavo vipo sana ni hata migahawani. Utakuta wali, ugali, pilau, sasa pilau, sipendagi kwa sababu ya viungo. Na mpaka nile ugali kama ni mgahawani, labda kuwe na mlenda, kuwe na dagaa, ndio nita kula ugali. Kama hakuna mlenda, hakuna dagaa, siwezi kula ugali kwa mgahawani na mara nyingi wanazungushaga kwenye vikaratasi vile kwa hiyo. Sipendilei ulio uzungushwa kwenye vikaratasi, napenda ugali ambao, umetoka tu kwenye sufuria, ukachotwa ukaekewa kwenye sahani, ndio mara nyingi nakula hivo. Ikija kwenye upande wa ndizi, ndizi sipendi kwa sababu mara nyingi nahisi njaa haraka na ndo vyakula au tambi tambi pia nahisi njaa haraka kwa hiyo sipendelei pia.

Matatizo yanapotokea kazini kwangu, mara nyingi ninacho kifanya cha kwanza, nikisha ona tu kwamba hili, ni tatizo ambalo, linatakiwa mimi ndio nilitatue. Cha kwanza naanza kuwaza njia ya kulitatua hivo, lakini kama ni tatizo ambalo, sio mimi inatakiwa nitatue, au kama ni mimi ila inatakiwa taarifa iende kwenye uongozi. Mara nyingi kabla hawajaja kuniuliza mimi natoa taarifa kwamba kuna jambo moja mbili, tatu kwa hiyo wao waniambie okay. Lifanyie kazi, ndio nitafanyia kwa sababu sabu wakati mwingine unaeza ukafanya tu mwenyewe ukaja ukaambiwa kwa nini ulifanya mbona hukutujuza. Na kitu fulani kimetokea na sisi hatujui inakuwa inakueka wakati mgumu kaziini.

Wakati wa wasiwasi mara nyingi ninachokifanya huwa ninaomba na kusoma neno la mungu. Baada hapo nita sikiliza njimbo za injili. Nikisha sikiliza nyimbo za injili nadhani zitani toa kwenye huo ukanda na kuomba pia kuna saidia sana au wakati mwingine kama nina wasiwasi sana ninaongea na mama yangu. Mama yangu hata kama sijamuambia lakini ile tu ninapo isikia sauti yake nikaongea nae. Kama ni jambo ambalo naeza ni kamweleza nitamweleza na nikimweleza angalau napata amani na wasiwasi unaondoka. Au kama ni jombo ambalo ni langu binafsi na mama hawezi akalijuwa naogea na mpenzi wangu namweleza nikisha mweleza atanishauri ataniambia jambo na ata nitia moyo na wasiwasi unaondoka kwa hiyo ndivo ambavo natatua swala la wasiwasi.

Kina cho fanya mazingira ya kazi ni kwangu kuwa maraisi zaidi chakuanza ni nafanyia kazi nyumbani. Kwa kama nafanyia kazi nyumbani naona kazi zimekua raisi. Toka nimeamia nyumbani naona kazi ni kawai. Lazima wakati ya asubuhi inatakia niamuke mapema, niende ofisini, mara ifike muda, ni sign nimeingia, ni sign nimetoka, ilikuwa ni changamoto. Lakini pia upatikanaji wa internet, unasaidia sana kuona kazi rahisi kwa sababu, siku hizi, kila jambo ukipata unapata katika mtandao kwa hivo unangia tu unatafuta. Kama ni kutatua tatizo fulani ambalo wewe hujawahi kutangalo unaingia mtandaoni unatafuta kwamba hili linatatuliwaje utaona watu wamefanyaje alafu kishamaliza umepata mawazo unakuja, unatatua sasa na wewe unaongezea kama ilikuwa linafanyika hivi kwa mimi sasa inatakuwa nifanye hivi kutokana na kampuni yangu.

Kinachofunifanya nicheke mara nyingi ni vitu ya kufuraisha. Kwa mfano kama tu leo nilikuwa namuangalia muimbaji mmoja. Japo kuwa sio muimbaji ila yeye anaimba. Nyimbo za wasanii wengine anaenda kwenye radio, kwenye tv. Alikuwa anaimba kwa hivo. Kwa ivo ile tu anavotoa ile sauti yake nikawa kinanifuraisha ya kuona furai na wakati mwingine story ukiwa unapiga na marafiki kuna ambao wanapenda kupigia story za kuchekesha, kuna wengine wanapenda za kutu za kunanili za kuhuzunisha za serious lakini mara nyingi inategemea na mazingira. Kituu chochote ambacho naisi kina utani-utani kitaeza kikanifanya niicheke.

Historia napenda kujifunza japo, kuwa sasa mara nyingi huwa nikisikiliza kama story, kuna mtu anaadithia huwa, inakua, inanivutia sana kuliko i ya kuenda kusoma kwenye vitabu na nini, sependi kusoma historia kwenye vitabu. Ila inapokuja hile ya kwamba, unakuwa tu, unadisiwa na mtu fulani, anakuadisiwa kwamba ilikuwa hivi na hivi na hivi, nakuwa napendelea sana na huwa, ninafuatilia sana.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda mpaka sasa itakuwa alikuwa ni kwa vitabu vya shule nampenda pambanas the farmer. Kwa sababu ndio kitabu ambacho nikisomaga huko kiswahili zilizoriki kinavutia upande wa dini. Nadhani kitabu ambacho mpaka sasa nimeshawai kukisoma cha dini ambaye nimeona. Imenipa viwango vikubwa na imenifundisha makubwa ni pasta benini. Nimekipenda lakini kwa dini kwa ujumla ni Biblia sababu ndipo maarifa yote ya dunia. Kila kitu ambacho kipo katika dunia hisia zote zimefichwa katika Bibilia. Kwa hivo kitabu kikubwa cha kwanza cha kusoma na ninachokipenda ni Bibilia.

Mimi kwa kweli sipendi kuamka jua likiwa limesha kuchwa kwa sababu mara nyingi nikiamka jua likisha kuchwa nikiwa tu natoka nje linaniumiza macho. La likinikuta ndio nilikuwa nishaamka, macho yanakuwa hayaumii sana ila pia sipendi kulala mapema. Sijui kwa nini. Hata ukikuta siku ambayo sina kazi utakuta tu napitia mtandaoni nafika saa nne ndio nangoja ninale mapema saa nne ndio hiyo, to mapema hiyo ndio nalala sasa hivo.

Kazi za dharura huwa inategemea sasa kwa mfano kama Jumapili. Jumapili kwa kweli huwa hata kazi ya dharura sitaki. Ninazima simu yangu kama nimeenda ibada nikimaliza. Nitamwambia tu mtu hiyo haiwezekani kwa leo. Lakini kama ni dharura ambako nipo kazini siku hiyo itanibidi niache kila ambacho ninakifanya nitaangalia uzito wa hii kazi muda ambao natakiwa mimi niwe nimekabidhi hiyo kazi. Nikishaona nakupima uzito wake najua ndani ya huu muda ambao ninao ninaweza nikafanya hii kazi ikakamilika. Kama haipo nitamwambia mtu labda hii kazi kwa muda huu. Haitaweza kumalizika, nitachukua muda fulani au nimwambie hii kazi sitaweza kuifanya kwa sababu nina dharura au, tunasema kwamba inapresha sana. Kwa hiyo, ninaweza nikafanya alafu, nikaja nikaharibu. Kwa hiyo, ili tusije tukakwazana baadaye, ni ukubali kazi ni kupe badaye, kama ilikuwa inatajika baada, ya lisaa mimi, kama nimepima, nikaona, inafanyika ndani ya lisaa na nusu nitamwambia kwa uhakika kabisa kwa utapata ndani ya masaa wili. Ili nisiwe muongo pia na nisimdanganye pia mtu na niendelee kujenga imani kwa mteja.

Mafanikio ambaye nayatamani ya kazini ni kutambulika kama mtu wa mauzui na pia mchango uwonekane kama mtu ambaye mesaidia kukuza kampuni kwa kiasi kikubwa. Na hiyo pia inaonekane na watu wengine waijue kusababu hiyo ina kujingea pia na wewe. Kesho nisipo kwa hapa nita kuwa sehemu nyingine watu atasema huyu ndie aliku wanafanyaga pale wanafanyaga pale.

Mchezaji bora wakikapu naeza nika sema kwa upande wa wanaume ni Nico Djokovic. Msarabia, sujui ni msarabia huyuni kwasababu nimekua nikimsikiliza sana na ni kawa natokea. Nimetokea tu kumuono na Ronaldo, hivo nikawa najua kule unaye nimtu ambaye ni marufu. Lakini kwa kupande wa wanawake ni Serena William. Ni moja wawatu ambao wa mefanya vizuri sana kwenye mpira wakikapu. Kwa hiyo ni na mkubali sana na mpenda na nimwanamke wa kikapu ambaye ni bora.

Mandhari mzuri ambae nishawahi kuona ni fukwe, ufukwe wa bahari ya hindi nikiwa tanga nilienda huko mpaka tukapanda hizi boti wakatupitisha huko, palikuwa pazuri, nilipapenda, japokuwa tu sasa, nilipata majanga huko, nilitobolewa kwa hiyo, haikuwa na nanii sana japo, ni sehemu ambapo ambapo nimeona pazuri, hata ninapoonaga tu watu wakichukua video za fukwe za baharini ni pazuri, yani watamani tuwa wepo na ule upepo wa kule unakua mzuri sana.